Naam, kwa kweli, mimi ni mpenzi mkubwa wa hesabu na namba. Kwani naziona kama luha ya kipekee inayoleta mpangilio na mantiki katika kila nyanja ya maisha yangu. Katika taaluma yangu ya afya, uwezo wangu wa kufanya hesabu kwa usahihi ni nguzo muhimu sana. Haswa, ninapoitajika kupiga hesabu za vipimo vya dawa, kuchanganua takwimu za maendeleo ya wagonjwa, au kutafsiri matokeo ya vipimo vya kimaabara. Kosa dogo la namba, linaweza kuwa na madhara makubwa. Hivyo umakini wangu katika hesabu unanifanya kuwa mtaalamu na kuaminika zaidi. Zaidi ya kazi pia mimi hutumia hesabu katika kupanga bajeti yangu ya kibinafsi na mikakati ya kifedha ili kufikia ndoto yangu ya utulivu wa kiuchumi ninapenda sana changamoto za kiakili zinazotakana na kutatua mafumbo ya namba au michezo ya kimantiki kwani inanisadia kuimarisha uwezo wangu wa kufikiri kwa haraka na kutatua matatizo kwa ufanisi. Kwangu mimi, hesabu si somo gumu la darasani tu. Bali, ni zana ya nguvu inayoniwezesha kupanga malengo yangu kwa takwimi kamili. Kufuatilia maendeleo ya akiba yangu kupitia majukwaa, kama safarikom. Na kuhakikisha kuwa kila hatua, ninayopiga kwelekea kustakabali wangu imepimwa na kuthibidhishwa kimahesabu. Hata katika sanaa ya uwandishi wangu wa hadithi za ajabu, mimi upata msukumo kutoka kwa ulinganifu na kanuni za kimahesabu zinazopatikana katika sajili. Mambo ambayo yananifanya mtazamo wangu wa dunia kuwa wa kipekee na mwenye mpangilio. Kwa ivo mimi nitaendelea kukuza upendo wangu wa hesabu kwa sababu naelewa vizuri namba ndio ufunguo wa milango yoyote ile.

Nikiwa kazini, ninashughulikia muda wangu kwa nidhamu ya hali ya juu kwa kuanza kila asubuhi na orodha, orodha kama ile ya vipaumbele, nikitumia mbinu mwafaka, kutofautisha majukumu muhimu na yale ya dharura. Jambo litakaloniwezesha kuelekeza nguvu zangu pale panapohitajika zaidi. Nagawa miradi mikubwa katika hatua ndogo, zinazotekelezeka na kutumia mbinu ya promodoro ambapo ninafanya kazi kwa umakini mkubwa chini ya dakika chache, kisha kupumzika kwa muda mchache pia kabla ya kuendelea na kazi yangu. Pia ili kuzuia upotezaji wa muda, napunguza vizuizi kwa kuzima harifa za simu sisizo za lazima na kutenga nyakati maalum na kukagua pia barua pepe badala ya kufanya hiyo kila dakika. Kwa kuwa mimi ni mpenzi wa hesabu na mpangilio natumia zana za kidigitali kama trello, awa asana, kufuatilia maendeleo ya kazi na kuhakikisha nimekamilisha kila jukumu kwa muda unaostahili. Kwa kufanya hivyo, ninahakikisha nimepata matokeo bora kazini huku nikibakisha muda wa kutosha kwa ajili ya ustawi wangu binafsi na mapumziko ya jioni pale ninaporejea nyumbani unapata nimejipanga vizuri. Kwa kutumia muda wangu vizuri kazini kwa hivo sina uchovu wowote ule. Nikirejea najipanga nakuwa nime kama ni kuoga na orodha yangu ya kila kitu na ambacho nakifanya kwa muda wake.

Ninapo kumbana, seme na kazi ya darura, uwa naanza kwanza kabisa kwa kutulia. Navuta pumzi mrefu ili kwa kikisha nafanya mamuzi sahihi bila shinkizo la ofu. Alafu, natumia ujuzi wangu wahesabu na mantiki, kuchanganua haraka, atari za darura hiyo. Alafu, iyo inanipa kipa umbele cha kwanza juu ya majukumu mengine yote ambayo yalikuwa kwenye orodha yangu ya siku. Ikiwa darura iyo, inausisha wagonjwa au maswala ya kitaluma. Ya afya, natekeleza itifaki za darura kwa haraka. Huku nikidumisha mawasiliano ya wazi na timu ili nizuie mchanganyiko. Na gawa majukumu madogo kwa wenzangu ili tharura kama ni kubwa na tumia zana kama simu kuratibu atuwa zinazofuata. Mara tharura inapopungua na fanya dhadmini fupi ili kwelewa chanzo chake na kueka mikakati ya kuzuia hali kama iyo isije ikatokea tena siku za usoni. Kwangu mimi, kushugulikia darura, kuna itaji wepesi wa muendo na utulivu wa akili. Manake nikifanya akili yangu kama haiku nyepesi, utapata nimefanya mako saa mengi. Nikiamini kuna mandalizi mazuri, ndio kinga bora, thithi ya changamoto, zizo tarajiwa mnamo siku za usoni pale.

Naam maua ni kitu mzuri zaidi kando ya nyuki kuyapenda maua mimi pia ni mpenzi mkubwa wa maua na asili. Kwa sababu nayaona kama alama ya uzuri, matumaini na utulivu katika maisha yangu ya kila siku. Navutiwa sana na rangi na harufu mwanana ya maua, hasa waridi, pia nyungu nyungu ambazo kwa kwa lugha nyingine zaitwa lilis, alizeti ambazo kila mara huchangamsha royo yangu na kunipa amani ya ndani ninapokuwa nimechoka baada ya kazi ndefu ya sekta yangu ile ya afya. Kwangu mimi, kuwa na maua safi ndani ya nyumba yangu ni njia moja ya kustarehe na kupamba mazingira yangu, ili yavutie na kunipa msukumo wa kuandika hadithi zangu za ajabu au kupanga malengo yangu kwenye shajara. Mara nyingi ninatenga muda wa kutembelea bustani za maua au masoko au wale watu ambao huuza maua kwenye masoko au maduka. Ili niweze kujichagulia maua ya kipekee yatakayopamba meza yangu ya chakula, pia chumba changu cha kulala, hata bafuni wakati mwingine. Ninapenda pia kuzawadiwa maua na watu ambao ninawapenda. Pia mimi mwenye huzawadi rafiki zangu, mama yangu na maua ambayo anayapenda. Kwa sababu hii ni ishara ya upendo na shukurani. Pia naamini kuwa ua moja linaweza kufikisha ujumbe mzito wa heri kuliko maneno mingi ndoto yangu ya siku za usoni ni kuwa na bustani ndogo ya maua kwenye nyumba yangu nje pale kwenye shamba au kando ya dirisha langu ambapo nitakua nikiyashugulikia na kuyaona ya kichanua. Jambo, litakalo niunganisha zaidi na asili na kunisaidia kuthibiti msongo wa mawazo kwa njia ya asili na ile ya kupendeza kweli kweli.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili angalau mara nne kwa wiki. Nikiamini kuwa mwili ambao una nguvu ndiyo msingi wa akili, akili ambao imechangamka na utendaji bora katika kazi yangu. Najitahidi kutenga dakika thelathini hadi dakika arobaini na tano kila asubuhi kabla ya kwenda kazini. Kwa ajili ya mazoezi ya yoga au mazoezi mepesi ya viungo nyumbani kwangu ili kuuchangamusha mzunguko wa damu na kuanza siku nikiwa na nishati tele. Wikendi, ninapenda kuongeza msisimuko kwa kufanya matembezi marefu katika msitu wa karura, ambako naeza kutembea kwa saa kadhaa nikifurahia hewa safi ya asili. Na hili ni jambo ambalo linanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha moyo wangu bila kuhitaji kuogelea. Kwa kuwa mimi ni mtu wa mpango natumia saa yangu ya kidigitali ambayo ina programu kufuatilia mapigo ya moyo wangu na idadi ya hatua ninazopiga kila siku. Ili kuhakikisha nafikisha malengo yangu ya afya ingawa ratiba yangu hospitalini inaweza kuwa ya dharura nahakikisha sipotezi msimamo wangu wa kufanya mazoezi mara kwa mara. Nikijua kuwa uwekezaji bora zaidi ninaoweza kufanya ni kutunza mwili wangu ili niweze kuwahudumia wengine kwa ufanisi zaidi.

Naam mimi ni mpenda asali sio tu nyuki ndo nape wapenda asali. Mimi mwenyewe naipenda asali sana sana ikiwa imetoka kwa nyuki. Bila kuwekwa kuongezwa vitu vingine kama maji. Ndo ije ikawa sio nzito. Kwa hivyo mimi ni mpezi mkubwa wa asali. Na ninaithamini sana sana. Kama chakula na pia wakati nina mafua naitumia kama dawa. Kwani imenisaidia sana katika kudumisha afya yangu, mwaka huu na miaka mingine iliopita. Mimi upendelea sana kutumia asali badala ya sukari ya kawaida haswa ni napokunywa chai ama naeka kwenye maji na nainywa tu ikiwa na maji. Kwa sababu inaongeza utamu kwa chai yangu na uji wakati wa asubuhi au wakati mwingine wakati wa wikendi ambapo nina mapumziko. Sifa zake za asili za kuzuia magonjwa na uponyaji pia ni muhimu sana kwangu haswa wakati wa baridi kali ambapo mimi uwa napenda kutumia asali iyo na changanya na limau labda, limau, kitungu saumu. Ili kunitibia kikohozi, iwe kidogo, pia na maumivu ya koo. Pia napenda kutumia asali kama kiungo cha asili katika utunzaji wa ngozi yangu. Nikichanganya kidogo na mafuta ya asili ninayopaka usoni mwangu, na leta mngao na unyevu. Kakua mimi ni mtu napenda asili na mpangilio. Nikafurahia kujifunza kuhusu mchakato ule wa asali kutengenezwa na nyuki. Jambo ambalo huwa linaongeza thamani machoni mwangu. Pia nahakikisha napata asali bora na nanunua kutoka kwa wauzaji wa kuaminika. Pia ama masoko yale ambayo ni asili na naweza kupata asali bora zaidi nchini kupitia kwa mitandao mingine ndani ambayo inauza bidhaa halisi.

Kuna vitu vingi ambavyo vinafanya mazingira yangu ya kazi kuwabora. Kwanza ninapopata usawa kati ya taluma, ubinadamu na mpangilio tabithi huwa inafanya mazingira yangu ya nakuwabora. Mawasiliano ya wazi na ya eshima kati yangu na wafanyi kazi wenzangu ndio nguzo mkuu. Ambao unanifanya na jihisi vizuri zaidi, ninapofanya kazi maali ambapo mawazo yangu, yanasikilizwa, na ambapo kuna ushirikiano, na ushirikiano ule wadhati, baada ya majungu. Pia uwepo wavifaa vya kisasa na teknolojia pia unachangia kwa sababu vifaa hivyo vya kisasa vina tuweka motisha ili kufanya kazi vyema. Kwa sababu vina raisisha kutumia ujuzi wangu ili kutoa uduma bora zaafia kwa ufanisi bila kupoteza mda. Pia mazingira ya kazi huwa sawa ninapopata usaidizi wa kihisia na kutambuliwa kwa mchango wangu. Jambo ambalo linanipa motisha kujitolea zaidi. Pia natamani sana mazingira ya nawezingatia afya ya akili na usalama wa mwili. Ambabo naweza kueka mipaka ya kazi ili nispate msongo wa mawazo niweza kuludi nyumbani nikiwa na nguvu ya kufurai ya adithi zangu. Ikiwa natawa kujifunza zaidi kuhusu jinsi ya kuboresha mazingira mazingira yangu ya kazi uwa naweza kupata mbinu za kisasa kupitia teknolojia, mitandaoni. Ili niwe mongozo mzuri na kustawi wafanyikazi we nzangu. Kwangu mimi mazingira bora ni yale tu yanayo niruhusu kukua kitaaluma huku ni kibaki na tabasamu na mng'ao wa dhati kila siku ya kila wiki.

Kwa sababu, mimi ni mwanabora afya aliebobea na anaweza kuwaanisha kazi yake na maisha binafsi. Tu nina nidhamu ya hali ya juu na kuelewa nini aswaa kama binadamu nachotakiwa kufanya kwenye maisha ya nje na maisha ya ndani. Ambapo najifunza kuacha changamoto za wagonjwa na vifo mlangoni mwa hospitali ninapotoka kazini. Hali hii haimanishi kutokua na uruma. Bali ni mbinu ambayo najilinda, dhithi ya uchofu na kiisia. Pia, pamoja na ayo, natambua kua afya yangu mwenyewe ndio chanso kuu cha kutoa uduma. Hivyo, siwezi kupata wagonjwa wako matokeo bora, ikiwa mimi mwenyewe ni mchovu kiakili na kimwili. Ii inamaanisha, lazima niwepo mwenye lishe bora mazoezi ya ngumu na enye kubadilika mara kwa mara. Sichukulii mda wa kumzika kama anasa, bali nachukulia kama sehemu ya matibabu yangu binafsi. Ili kuzuia magonjwa ya msongo msongo wa mawazo na shinikizo la damu ambalo mara nyingi hukumba watu watu ambao wanatoa uduma. Kujali ya afya yangu ni jukumu langu, kwa sababu ni mimi mwenyewe nafaa ni niulinde mwili wangu. Aitha, pia mimi lazima niwe jasiri kwa kusema apana kwa majukumu ya ziada yanayoweza kuniathiri, amani yangu, ya moyo na ustawi wa familia yangu. Ni raisi sana kunaswa kwenye mtego wa kujiona kuwa wewe pekee, ndo unaeza kusaidia. Lakini kwa kweli, mimi mfumo uo aunipati kwa sababu napenda kushirikiana. Na kama ni wakati kushirikiana nashirikiana, lakini kama ni wakati wangu binafsi, ni wakati wangu binafsi. Pia ni muhimu kwa sababu napenda kuza utamaduni na kutafuta msaada napoona mzigo wa kazi, unakua mzito kupitia kiasi. Kwa sababu kushiriki changamoto zangu na za wenzangu pia uchangia sana kwa maisha ya binafsi, sio kitu kinachotokea kwa bahati. Kwa sababu ni kitu cha mchakato wa makusudi. Na pia kuwa kuudumia wengine, huanza na kujiudumia mimi mwenyewe.

Naam, mimi kama mwana taaluma wa afya ni naijali usalama wa mazingira, ni lazima niwe na utaratibu mathubuthi wa kugawanya taka zangu. Kwani nafahamu fika kuwa, taka zinazolalishwa katika mazingire ya utoaji huduma za afya ni si sawa na zile za nyumbani. Katika maisha yangu ya kila siku kazini ninafuata muongozo wa kitaaluma na kutenganisha taka kwa kutumia kanuni ya rangi ya mifuko na vyombo vya taka ili kuzuia maambukizi na kulinda jamii hata ile ambayo iko mbali. Na elewa pia kuwa ni kishindwa kufanya hivi nayaweeka maisha ya wafanya kazi, wa usafi, wagonjwa wengine na hata mazingira katika hatari kubwa kupata maabukizi ya magonjwa aina mbali mbali. Ninahakikisha kuwa taka zote, zenye ncha kali kama vile sindano, vioo vile vilivyo vunjika na ziweka mara moja kwenye sanduku maalum la kuzuia kutobolewa. Ambalo kwa kawaida huwa na rangi njano sifanyi kosa la kurudisha mfuko wa sindano kwa mikono miwili kwani najua ndio ajali nyingi hutokea. Baada yake naitupa sindano moja kwa moja kwenye sanduku hilo hali kadhalika taka zote pia zenye damu, majima, majimaji ya mwili au mabaki ya tishu. Nazitupa kwenye mifuko ya njano ili zikateketezwe kwa moto. Pia natambua kuwa hizi ni taka hatari. Zinaeza kusambaza magonjwa kama homa ya ini au virusi vya ukimwi ikiwa zimechanganywa na taka za kawaida. Vile vile nina nidhamu ya kutupa taka zisizo na maambukizi, karatasi, mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula kwenye mifuko kwenye mifuko ya rangi ya bluu au nyeusi. Kwa kufanya, zinazoeza kurejelewa, kushugulikia ipasavyo. Uwezo huu pia wa kugawa taka unanipa amani ya moyo, kwa sababu najua kuwa ninatekeleza wajibu wangu, wakimaadili, wakutofanya madhara. Na hivo, ninapotoka kazini, ninajisikia vizuri, nikijua kuwa sijaacha mtego wa maabukizi kwa watu, wanaoshugulika na usafi wa mazingira pale kazini. Sehemu ya ule uiano wa kazi na maisha nina utafuta. Madhara ya watu au mtu yeyote hutokana na uzembe wa mtu moja tu kwa hivyo kulinda mazingira na kutupa taka vile ipasavyo ni njia muhimu ya kuzuia magonjwa kuenea.